Nchi ambayo ningependa kutembelea ni nchi ya Tanzania sababu ni nchi jirani na mimi na sababu ya mimi kupenda kutembelea nchi ya Tanzania ina mambo mingi sana. Nchi yenyewe ina majengo mazuri, ina mvutio mzuri sana. Ninapo kwenda kuitembelea, unahisi vizuri na pia unatamani kuona majengo yao ya aina tofauti.

Mimi wakati wa mvua, mimi hupenda sana kufanya ukulima. Sababu ya mimi kupenda ukulima wakati wa mvua ni sababu wakati huo unaezapanda chakula kwa wingi. Na pia ninapenda sauti ya mvua. Ingalau, angalau, iwapo hubadilisha mambo mingi sana. Ambayo ninayotaka kufanya kwa hiyo siku. Inafanya nisiende mahali inazuia kukuwa na mipangilio ya kawaida. Sauti ya mvua ni nzuri na pia inafanya akili kutulia.

Mimi hupiga picha mara mingi kwa siku sababu picha ni nzuri na pia picha ina kumbukumbu nyingi sana. Wakati ninapiga picha nahisi ninafurahi sana na pia ninaelewa ambacho nacho hitaji. Na pia ninaweza kukumbuka mambo yaliopita naweza kuona tofauti ya wali na sasa. Ndiyo mana mimi hupenda picha mara kwa mara. Picha ni nzuri pia wakati kuna hewa nzuri na pia wakati kunanyesha, ukipigwa picha wakati kunanyesha unaeza kuwa na kumbukumbu la hiyo wakati.

Wakati naitaji msaada kutoka kazini, mimi hunyenyekea kwa dhati sana na kuwa mtulivu ili niweze kupata msaada huo na nachukua muda na pia wakati ninapoomba msaada naweza kuwa na utulivu wa dhati na kutulia sana ili huo msaada uweze kupatikana. Ninafurahia sana wakati ninapata huo msaada. Sababu ni msaada wa maana. Na unanisaidia pale kazini.